Napenda kula, ugali, mboga na mayai jioni. Sababu yangu kuu ya kupenda kula chakula iki ni sababu kina virotobisho ambavyo vinastaili kwa mwili wangu. Pili ni kila iki chakula uwa na shiba usiku mzima na uwa sihisi njaa usiku mzima handi asubui. Zaindi ya ayo napenda ugali zaindi sababu ni raisi kupika pia siya ghali sana kununua.

Najenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wenzangu kwa kuheshimiana, kuwasiliana kwa uwazi na kushirikiana katika kazi. Pia napenda kusikiliza maoni ya wengine kusaidiana inapohitajika na kudumisha mtazamo chanya kazini. Hii hunisaidia kuimarisha umoja na mazingira mazuri ya kufanya kazi.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni. Kununua vitu mtandaoni, huwa kunanipea nafasi ya kutazama vitu na kuangalia bei yao na kujua kitu ambacho nitanunua na wakati nitakaponunua. Pia huwa inanisaidia kutumia muda ambao ningeenda sokoni kufanya kazi zingine. Vilevile huwa inanisaidia kununua vitu ambavyo si rahisi kupata dukani huku kwa urahisi.

Naandaa ripoti za kazi kwa kukusanya taarifa muhimu kupanga kazi zilizofanyika na kuonyesha matokeo kwa uwazi. Huwa nazingatia usahihi, mpangilio mzuri na lugha rahisi ili ripoti iwe inaeleweka kwa haraka. Pia huwa nahakikisha kuwa nazingatia muda wa kuwasilisha ripoti na kufuata maelezo ambayo yaliyotolewa.

Kazi ninayo ithamini zaidi ni ile inayoniwezesha kusaidia wengine na kutumia ujuzi wangu ipasavyo. Napenda kazi yenye maana, inayotoa changamoto chanya na inanipa nafasi ya kujifunza na kukua kitaaluma. Kazi kama hiyo, huwa inanipa kurithika na motisha ya kufanya kazi vizuri kila siku.

Baada ya siku ndefu, huwa napumzika kwa kujitenga kidogo, kusikiliza mziki mtulivu, au kutazama filamu. Pia, huwa napenda kufanya maombi na kutumia muda huo na familia yangu. Ni jambo ambalo, huwa linanipa amani ya moyo na kunisaidia kurejesha nguvu ambayo nitatumia kwa siku inayo fuata.

Ndiyo, nimewai kulima. Nilianza kulima nikiwa na umri wa miaka kumi na tatu hivi. Nimelelewa kutoka kijijini ambapo, jambu ambalo linatuletea mapato makuu ni kilimo. Hivyo basi, inabidi nilime kila siku. Mimi pia napenda kulima maanake kuna manufaa yake, ambayo nimeyaona mimi kibinafsi. Tuseme nikiwa shuleni, uwa na panda sukumawiki, mboga zaina mbali mbali pia, na vitungu, nyanya, karoti, izo huwa zina nisaindia kupata mapato kindogo ya kuntikivi nikiwa shuleni. Nikiwa hivo, siwezi kusumbua wazazi wangu sana au jamii yangu mara ni kiombaomba pesa. Hivyo basi mi napenda kulima na pia napenda kilimo kwa ujumla.

Napenda rangi nyepesi kama nyeupe au rangi ya kirimu kwa ukuta wa nyumbani hasa chumba changu. Rangi hizi huwa zinaniletea muanga, zinanipa utulivu na zinafanya nyumba hionekane safi na yenye nafasi. Pia huwa zinanipa hisia ya amani hasa nikiwa chumbani ama nyumbani kwa unjumla.

Mfirezi wa televishoni ninayofuata zaidi ni Citizen TV. Napenda vipindi vyake vya habari, makala na vipindi vya burudani. Kwa sababu, vinani saidia kufahamu yanayoendelea nchini na pia ya naniburudisha zaidi. Napenda pia maanake huwa yanazingatia umri na kutoa onyo hasa vipindi vyao kabla vianzie. Vinatoa onyo kuwa umri fulani unafaa kutazama na chini ya huo umri haufai kutazama.

Mara nyingi huwa natumia wikendi yangu kufanya usafi nyumbani. Usafi huwa unanisaindia kupanga mazingira na unanifanya nijisikie nikiwa na utulivu. Baanda ya hapo pia napenda kutumia muda wangu kuwa pamoja na familia yangu. Familia yangu napenda kukua nayo pamoja, tunazungumza, tunacheza, tunacheka, tunatazama filamu na pia kushirikiana kufanya shuguli za nyumbani kama vile mapishi. Munda huo wakua pamoja, huwa unanipafuraha, unanipumzisha akili na pia unanifanya ni jihisi nikiwa mwenye shukran sana.

Siku ya jumamosi huwa nashiriki usafi. Baada ya hapo napenda kukaa pamoja na familia yangu, tunacheza na mtoto wangu, tunatazama filamu sote nyumbani, pia tunahadithiana sana na mara mingi tunafanya shughuli kama za kupika pamoja. Siku ya jumapili, tunaenda kanisa, baada ya kanisa, tunatembea shambani au tunakaa nje tu, tukiburudika, kufurahia asili na pia tukizungumuza kwa pamoja. Ingawa tunaweza enda mahali, inakua baada ya muda mrefu sana. Mambo ya kawaida ambayo huwa tunafanya kwa pamoja ni usafi, kupika, kuzungumza, kutazama filamu. Kitu ambacho kinachonifanya nifurahie wikendi ama watu ambao nafurahia nikikua na familia yangu. Nikihitaji kupumzika ama kufanya mambo ya kibinafsi huwa najitenga naenda chumbani mwangu.

Napendelea kusafiri nikiwa na GPS badala ya ramani ya karatasi. GPS ni rahisi kutumia na inatuonyesha njia sahihi. Na huwa inasaidia kuepuka kupotea hasa katika maeneo mapya. Ingawa ramani ya karatasi ni ya kuvutia na ya kielimu GPS huwa inafanya safari iwe rahisi. Salama na pia yenye furaha zaidi. Pia huwa inafanya niwe na uhakika kufika mahali ninapoelekea bila stress. Maanake huwa inaonyesha mahali unapokwenda na mali umefika. Huwa nakua na uhakika kuwa niko sahihi. Lakini ramani mara mingi inaeza kuwa ngumu kuifuatilia.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali huwa napendelea kutumia mawasiliano ya kawainda kama vile simu, mitandao ya kijamii, barua pepe na programu za mitandaoni kama vile teams. Huwa naandika wazi manjukumu ya kila mtu na kuakikisha kuwa kila mtu anajua wakati wa kutimiza kazi zake. Pia ua nafanya mikutano ya mara kwa mara ili kusahihisha changamoto kushirikiana mawazo na pia kundumisha motisha ya kazi. Kupitia mbinu hizi huwa naweza kushirikiana kwa ufanisi kuimarisha ushirikiano na huwa nahakikisha kuwa kila muradi unakamilika kwa wakati wake na kwa ubora.

Napokea maoni kutoka kwa watu ingine kwa moyo wazi na kwa utulivu. Huo ni wakati mzuri wa kujifunza na kuboresha kazi zangu. Napenda kusikiliza kwa maakini maoni yote na kutambua sehemu ambazo zinaitaji kuboreshwa. Na pia huwa natoa shukran kwa maoni mazuri. Vile vile napendelea kuzungumza ili kuelewa vizuri maoni hayo na kuhakikisha kuwa ninayatumia kwa njia chanya. Na kwa kupokea maoni kwa njia hii, kunanisaidia kukua kitaaluma na kufanya kazi zangu kwa ubora zaidi.

Ningependa kufikia kiwango cha juu katika kazi yangu. Na ambapo nitaweza kuwa mtalamu wa kuaminika na kuweza kuongoza mirandi yenye mafanikio. Nataka kujenga ujuzi wangu kila siku, kuchangia katika ubunifu katika timu na kuwa mfano mzuri kwa wenzangu. Pia ndoto yangu nikua na kazi yenye maana inayosaindia wengine na kuchangia maendeleo katika jamii. Kufikia malengo haya, kuna nipa motisha, kuna niridisha na furaha ya kweli kazini. Hii ni lengo yangu kuu.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Chakula kizuri huwa kinanipa furaha, nguvu, na kinanifanya njisikie nikiwa nimeridhika. Napenda vyakula vilivyopikwa kwa upendo na viungo vya asili. Hasa, vinapokuwa na ladha ya kuvutia na harufu mzuri. Pia, ninaamini kuwa chakula kitamu huleta watu pamoja. Huongezea furaha nyumbani na hufanya muda wa kula uwe wakufurahisha na wakukumbukwa Ndiyo maana napenda kila siku kujifunza kupika vyakula vya aina mbali mbali na vyakula vitamu.

Ushauri ambao ningetaka kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa fuatilia maagizo unayopewa kazini, hakikisha kuwa unafuata muda. Pia ningetaka kumwambia kuwa awe na ratiba ambayo anafuatilia kila siku baada ya kazi anahakikisha kuwa majukumu aliyofaa kufanya ameyafanya, akayatimiza na akaandika ambayo atafanya keshoye. Pia ningetaka kumuhimiza kuwa hiyo kazi anayofanya anafaa kuwa kila siku anafanya uchunguzi kujua nini atafanya kuiboresha kazi yake na pia yeye kuwa mtu bora kwa hali ya kibinafsi na katika kazi yake.

Huwa naweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kupanga mambo kwa uwazi na kwa mpangilio. Kwanza natafuta kuelewa malengo makuu ya kampuni au timu, kisha nayagawanya katika malengo mandogo mandogo ambayo yanaweza kupimika. Nahakikisha kuwa kila lengo naliweka kwa kipimo cha kufanikisha na muda wa kukamilisha na njia ya kufuata maendeleo. Pia huwa naangalia matokeo ya malengo ya mwezi uliopita ili kujifunza na kuboresha. Njia hii huwa inanisaidia kuwa makini na kuzingatia kazi na kuhakikisha kuwa kila mwezi napiga hatua mbele katika mafanikio makubwa kazini mwangu na pia kibinafsi.

Huwa nawakaribisha wafanyikazi wapya kazini na kwa njia ya heshima, kwa njia ya unyeyikevu na kwa njia ya kuwaonyesha kuwa ni watu wa maana na wanastahili. Nawalezea malengo makuu ya kampuni, sheria za kampuni na pia nawalezea zaidi kuhusu mazingira ambayo watakayoishi, ndiposa waweze kuzoeana na kufanya kazi yao kwa utaratibu na kwa njia inayostahili. Vile vile uwa na wambia kuwa wako karibu kila muda kuniuliza swali lolote na kuja kwangu kupata usaidizi wanaostaili ilo kufanya kazi yao kwa njia ambayo ni bora na njia ambayo ni njia ambayo ni sawia kabisa.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani, kufanyia kazi nikiwa nyumbani, huwa inanipa muda bora zaidi ya kuwa pamoja na familia yangu, hasa binti yangu mara mara mara kwa mara namuona, anafurahia, najua yuko sawa, vile vile huwa inanipa muda zaidi ya kuwa nafanya kazi zingine pia kando nyumbani, kama vile kuangalia wanyama, kutunza mimea kwa urahisi. Na pia inanipunguzia iyo nauli ambayo ningetumia kusafiri kuenda kazini na naitumia kwa mahitaji ya nyumbani na mambo mengine. Hivyo basi, mimi napenda kufanya kazi nyumbani sana. Ziwe ni kazi za nyumba, ambazo ni zetu kibinafsi au kazi ya kiofisi ambayo inafanyiwa nyumbani.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa viindole kwa sababu ni rahisi na ni salama. Mfumo huo huo unanisaindia kulinda simu yangu, kompyuta, hau taarifa zangu za kibinafsi dhindi ya mtu asiye na ruhusa. Kila mtu analama zake za vindole ambazo ni za kipekee. Hivyo si rahisi kundanganywa. Pia napenda njinsi ambavyo inavyo nifanya nione ya raka na kufikia kifachango bila shinda. Huku nikihakkisha kuwa usalamu wa taarifa zangu unaendelea.

Ndiyo, naamini kuwa naeza ishi siku moja bila teknolojia. Ingawa teknolojia ni muhimu katika maisha ya kila siku, kuna siku ambazo naeza ishi na kupumzika bila kutumia teknolojia. Naweza fanya shughuli za kawainda bila kutumia simu ama kompyuta. Siku kama hiyo, inaeza nipa fursa ya kuwa karibu na familia yangu kushughulikia kazi za nyumbani au hata kutembea nje na kuunganishwa na asili. Pia, inaeza nisaidia akili kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo wa kila siku ambao unasababishwa na teknolojia.

Mara nyingi asubuhi huwa nakula viazi vitamu ndizi za kuchemshwa au uji. Napenda kula hivyo vyakula maanake ni vyakula vya asili na vyakula vilivyo na afya bora katika mwili. Na vilevile ni vyakula ambavyo vimetoka bushtanini kwetu. Iyo huwa inanisaidia kutumia gharama ya chini ya maisha na kutumia pesa ambazo ningenunua mkate au vitu vingine na kutumia kwa shughuli zingine. Vile vile huwa nakula mayai ambayo huwa yanatokana na kuku ambazo tumefuga.

Napenda kufanya mambo mingi na familia yangu kwa sababu huwa yananipa furaha na amani ya moyo. Mara nyingi napenda kukaa pamoja, tukizungumza, kushirikiana chakula na kucheka pamoja au kutazama filamu. Pia napenda kutumia muda huo kucheza na mtoto wangu, kufanya shughuli za nyumbani pamoja na hata kutembea kwa utulivu. Kuwa na familia yangu, huwa kunanifanya nijihisi kupendwa, kunanipa nguvu na kunikumbusha umuhimu wa mshikamano na upendo katika maisha.

Ndio, napenda kupanda milima. Huwa naichukulia iyo kama mazoezi na pia nafurahia nikitazama vile mazingira yalivyo nikiona mali kungine hambako sijuei hona mu mali nilipoona bali uwa kunapendeza. Napenda sana manake pia mwili wangu uwa unakaa sawa najihisi nikiwa mrahisi na pia nafuraia hasili. Napenda sana kupanda milima manake pia uwa inanipa muda wa burudani na nizuia kukuwa na msongo wa mawazo mingi na pia inanitia furaha manake mara mingi uwa tunapanda milimani tukiwa watu wingi.

Ndiyo, huwa najitaidi kugawanya taka zangu kwa kadri inavyowezekana. Huwa natenganisha taka ambazo zinaeza kuoza kama mabaki ya chakula na taka taka ambazo huwa haziozi kama vile plastiki na makopo. Na hii huwa inanisaidia kulinda mazingira kupunguza uchafuzi na kurahisisha urejeleaji wa taka. Pia uwa naamini kuwa kila mtu ana wajibu wa kutunza mazingira kwa vitendo vidogo kwa kila siku.

Ninapenda kuatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza kuwapa maneno ya kutia nguvu na pia kutambua juhundi zao. Uwa na wahimiza kushirikiana kutokata tamaa wanapokutana na changamoto na pia na kuwa wanaamini uwezo wao. Pia napenda kutoa msaanda pale napohitajika na kusherekea mafanikio mandogo mandogo pamoja. Njiya hii huwa inasaindia kujenga mazingira chanya ya kazi na pia inaimalisha umoja katika timu. Kila siku mimi ni mtu wa watu. Na napenda kutia wezangu moyo. Iwe nyumbani, iwe kazini, iwe katika kanisa, napenda kuwa mtu wa maana katika jaami yangu.

Napenda kufanya kazi na wengine. Kufanya kazi na wengine huwa inanifanya nifanye kazi bora zaidi, maanake tunashirikiana, tunatumia ubongo wa kila mtu. Iyo inafanya kazi iwe sahihi, iwe kazi bora na kazi ya kutamanika. Kufanya kazi na wengine pia huwa inafanywa kwa muda kidogo na inafanywa kwa urahisi kabisa. Napenda sana kufanya kazi na wengine kuliko peke yangu pia maanake hao wengine pia wanapata nafasi ya kupata mapato yao.

Napendelea, mtu kuwa na ndevu. Kwa sababu, huwa zinatoa mtindo wakipekee na pia zinaongezea mvuto. Ndevu pia uonyesha mtu anaweza kuwa makini na mwenye heshima. Kwa upande wangu, napenda kuona ndevu zilizopandakizwa vizuri, safi na zenye mtindo unaofaa uso wa mtu. Hii, huwa inanipa hisia ya kuzingatia mtindo na heshima katika sura ya mtu. Vile vile naheshimu ambao pia wanapenda kunyoa ndevu kwa sababu kila mtu huwa na sababu zake mbona anavaa hivyo na mbona anataka kukua hivyo.

Nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuhakikisha kuwa nasoma sera za faragha za mtandaoni na kuhakikisha kuwa na shiriki maelezo ambayo ni salama. Pia huwa na hakikisha kuwa na si bonyezi linki ambazo si hakika na vile vile na hakikisha kuwa natumia nywila dhabiti na tofauti kwa akaunti zangu zote. Hio inanisaidia kabisa kulinda faragha yangu mtandaoni.

Asubuhi napenda kunywa chai. Kila nikipoamka huwa nahakikisha kuwa nimetengeneza chai. Chai ni kinywaji bora na kinywaji ambacho kina virutobisho ambavyo vinastahili kwa mwili. Pia chai ni kinywaji ambacho naezapea mtoto wangu. Chai inatengenezwa na maziwa ambayo maziwa yana virutobisho vyema kwa mwili. Na vile vile chai hua inanisaidia kujihisi nikiwa rahisi na inafanya nipumzishe akili na pia nijihisi nikiwa mwepesi ininaniwezesha kuanzisha siku yangu kwa njia inayopendeza.

Napendelea viatu aina ya sneakers. Kwa sababu ni rahisi kuvaa na zinafaa kwa shughuli za kila siku na zinatoa starehe wakati wa kutembea au kufanya mazoezi. Pia napenda jinsi ambavyo vinaonekana vya kisasa na vinaongoza mtindo mavazi yangu. Sneakers, pia ni rahisi kulinda na kundumu kwa muda mrefu. Hivyo ni chaguo bora kwa mtindo na starehe pamoja. Kwa kweli, ni vyatu vinavyonifanya nijihisi vizuri na tayari katika shughuli zangu za kila siku na shughuli mbali mbali.

Huwa naeka neno siri kwa kuchagua maneno yenye nguvu na yasio rahisi kutaniwa na wengine. Na pendelea kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo nambari na alama mahalumu. Pia uwa sipendi kutumia maneno yanayo husiana na jina langu au la mtoto wangu na tarehe ya kuzaliwa au tarifa rahisi. Kwa zianda napenda kubanilisha maneno yangu ya siri mara kwa mara na siyo kushirikisha maneno hayo na mtu yoyote. Njia hizi uwa zinanisaidia kulinda akounti zangu na tarifa zangu za kibinafsi.

Napenda kulala mapema. Kulala mapema huwa kunaniwezesha kupumzika vyema inafanya mwili wangu kuwa mwenye afya. Pia inafanya niamke asubuhi nikiwa kama sina usingizi na nikiamka nikiwa hivyo nakuwa na morali wa kufanya kazi zangu za kila siku. Vile vile kama mama inanibindi nilale mapema, ndiposa nieze kuamka asubui na kutayarishia mtoto wangu kiamshakinywa na pia kuhakikisha atakuwa salama siku mzima. Hivyo basi mimi napenda kulala mapema ili niamke mapema.

Ningependa kutembelea Fort Jesus, ili niweze kusoma zaindi kuhuzu historia ya Kenya na pia historia ya watu wa pwani na kujua zaidi kuhusu biashara za kale. Pia ningependa kutembelea katika Kenya National Archives, niweze kujua zaidi kuhusu Kenya, kujua nini kinaendelea uko historia yetu ikoje, nijue zaidi kuhusu jamii yetu ya wakenya. Na kabila mbalimbali za wakenya nchizi zilivyoishi na pia kutangamana hapo awali hadi sasa.

Nacho nifanya nicheke sana ni vichekesho vya kweli na vinavyofurahisha. Napenda sana comedy ambayo ni ya asili na yenye mtindo wa maisha ya kila siku. Na inapofanyika pia kwa wakatu unaofaa. Na huwa hivi vichekesho huwa vinanipa furaha ya ndani na kunifanya nijiskie mrembo kiakili. Pia napenda kuangalia vichekesho pamoja na familia au marafiki. Kwani kucheka pamoja huwa kunatoa mshikamano na kunanifanya niwe na furaha zaidi. Kwa kweli kicheko ni dawa ya moyo na ni sehemu muhimu ya maisha yangu.

Somo la sayansi ambalo nalipenda ni somo la baiolojia. Napenda jinsi ambavyo linatufundisha kuhusu viumbe hai, mwili wa binandamu, mimea na mchakato wa maisha. Baiolojia huwa inanipa kuelewa kuzuri kwa mazingira yangu na inachochea shauku ya kujifunza zaidi kuhusu sayansi ya maisha. Pia, napenda jinsi, somo hili linanifundisha kuwa makini kufuata maelezo kwa undani na kuthamini uzuri wa muundo wa viumbe katika hii dunia yetu.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano ya riadha, na kila mara nilipata nafasi ya kushiriki kikamilifu. Nilifurahia kila changamoto kwani ilikuwa inanifundisha nidhamu, uvumilifu, na pia njinsi ya kushirikiana na wenzangu pale ninapohitajika. Kwa furaha yangu, mara nyingi nilikuwa mshindi. Jambo ambalo, lilikuwa linanipa motisha na kuimarisha kujiamini. Mashindano hayo hayakunifundisha tu kushindana kwa heshima bali pia yalinifundisha kuthamini njuundi za wengine na furaha ya kushirikiana katika michezo.

Ningependa kutembelea inchi ya marekani. Sababu natamani kutembelea hiyo inchi ni sababu imekomaa kiteknolojia, kisiasa, kifedha, na pia kielimu. Na jambo ambalo nakumbuka zaidi ama nimewai kuskia ni kuwa ni inchi ambayo ina nguvu zaidi inchini. Ningetaka kutembea na kujua mbona watu wa huko wanatangamanaje, wanaishi aje, hali yao ya kufikiria ikoje? Nikifikiria kuhusu hio safari na hisi furaha na pia nahisi nikiwa na motisha ya kutia nguvu zaidi iliiweze kufanikiwa siku moja.

Ninaposhugulikia kazi ya dharula, kwanza ninabaki mtulivu na kufikiria kwa araka lakini kwa uangalifu. Huwa napanga hatua za araka za kutatua tatizo ili niakikishe kuwa kwa atua hizo zinafanywa kwa usahihi ili kuepuka makosa saindi. Vile vile pia napendelea kushirikiana na wenzangu ili kupata msanda hau mawazo saindi. Na kuhakikisha kuwa tatizo ninatatuliwa kuanzia sahihi na ninaondolewa haraka ipasakanavyo. Njia hii huwa inanisaindia kupunguza msongo wabmawazo na inahakikisha usalama na kufanikisha kasi kwa haraka na pia kwa ufanisi.